Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano, hasa wakati wakazi au mazungumzo muhimu, video inasaidia kuelezea mawazo vizuri zaidi. Kuona hisia za mtu na kufanya mawasiliano kuwa ya kibinafsi zaidi kuliko maandishi pekee.

Changa moto kazini ni msongo wa kazi hasa pale kuna kazi nyingi na muda mdogo. Pia kuwanisha mawazo na wenzangu wakati mwingine si rahisi. Lakini tunajaribu kushirikiana vizuri. Lakini napenda jinsi changa moto zinavyo nifundisha kuwa na subira na kupanga mambo kwa uangalifu zaidi.

Kiongozi mzuri lazima awe na mawasiliano mazuri, awe na uongozi wakimaadili, awe na subira, awe tayari kusikiliza wenzake. Pia ni muhimu awe na uwezo wakufanya maamuzi sahihi kuhamasisha wengine na kushugulikia changamoto kwa utulivu.

Mara nyingi nafua nguo zangu mara moja au mbili kwa wiki kulingana na jinsi nguo zina vyokuwa chafu. Pia napanga vizuri hili nguo zenye rangi tofauti ziwe zime fanywa tofauti na kuepuka kuchanganya rangi au kubadilisha rangi ya nguo zangu.

Mara nyingi napata habari kupitia simu yangu, televisheni au redio. Pia napenda kuangalia mitandao ya kijamii na tovuti ili kujua mambo ya hivi karibuni. Wakati mwingine pia hupata habari moja kwa moja kutoka kwa marafiki zangu au familia.